Sisi hutumia mawasiliano kama vile barua pepe na kupiga simu ili kufanya kazi kwa pamoja na timu ya mbali. Tunapata kuwa tunapanga mikutano ya kawaida ili kujadili. Kazi na pia changamoto zetu, kila moja wetu mwenye kwenye timu, huwa napewa majukumu wa wazi na kwa muda ili kuyatimiza. Kushirikiana pia ni muhimu na huwa tunashirikiana hili kufanikisha malengo yetu kwa kubadilishana taarifa na maoni kwa kutumia zana za kidigitali huwa tunapanga kazi yetu na kufuatilia maendeleo ya kila mmoja wetu. Hii huisaidia timu kufanya kazi kwa mshikamano ata kama tuko mbali kimwili.

Mimi sipendi kula chakula ambacho ni kizito jioni. Mimi hupenda chakula ambacho. Si kizito sana lakini kimenitosheleza na kunipanguvu ya kumaliza siku vizuri bila ya kunisumbua tumboni. Ni mara nyingi huwa napenda kula wali pamoja na mboga za majani kama skuma au mchicha. Kwa sababu ni rahisi sana kusaga na pia husaidia mwili wangu kupumzika vizuri. Wakati mwingine napenda ugali na mboga kwa pamoja na kipande kidogo cha nyama au kuku iliyopikwa vizuri bila mafuta mengi. Chakula chajioni napata kuwa kinanipendeza zaidi kikiwa chanyumbani kwa sababu kinapikwa kwa uangalifu na kinakua safi na salama kiafya. Huwa napenda kula mapema jioni ili nipate muda wakupumzika kabla ya kulala na kuepuka matatizo ya usingizi yanayosababishwa na kula usiku.

Wakati ninapohitaji msaada kazini mimi huanza kwa kutambua wazi tatizo langu ili nijue msaada ninaohitaji bila kupoteza muda wa wengine. Aidha mimi pia huwasiliana na mfanyakazi mwenzangu au msimamizi wangu kwa heshima na uazi Nikiwaeleza nilichojaribu kufanya na mahali nilipokuama maili waweza kunielewa vizuri Mie pia hupenda kusikiliza ushauri ninaopewa kwa makini na kuuliza maswali pale ambapo sijaelewa ili kuhakikisha ninapata ufahamu kamili wa suluhisho Baada ya kupata msahada nahitaji kujifunza kutokana na hali hiyo ili siku nyingine nikikutana na changamoto hiyo niweze kuishugulikia kwa ujasiri zaidi Pia nawathamini wenzangu wale hunisaidia kwa sababu naamini kazi ya pamoja huimarisha uhusiano kazini na kuongeza ufanisi wa kila mtu.

Mimi hupenda kununua vitu dukani. Kwa sababu dukani napata vitu zilivyopangwa na bei yake ni wazi. Na inanirahisisha kuchagua na kile ni nachoichaji bila usumbufu mwingi. Kupanda wa vyakula hasa mboga matunda na vyakula vibichi. Napenda kuzinunua kwa soko. Kwa sababu hua kwa soko hua vipya. Na vimetoka moja kwa moja kwa wakulima. Na ladha yake pia hua nzuri zaidi. Sokoni pia napata nafasi ya kuzungumza na wauzaji kuuliza maswali kuhusu bidhaa na hata kujadiliana bei kulingana na kiwango cha ununuzi kwa vitu vingine kama mavazi au mahitaji ya nyumbani napenda kununua dukani. Kwa kuwa nina uhakika wa ubora na urahisi wakubadilisha kama kuna tatizo. Kwa jumla mimi hupenda kuchagua sehemu ya kununua kulingana na aina ya kitu ninachohitaji. Ili nipate ubora mzuri na thamani ya halisi ya pesa yangu.

Mimi hupenda msimu sana wa jua kwa sababu ya hali ya hewa uwa. Wastan si baridi sana wala si joto kali. Na inanifanya nijisikie mwenye nguvu na furaha. Msimu wajua pia unipa na fasi ya kufanya shuguli zangu kwa nje. Za nje kwa upesi kama vile mazoezi na kukutana na watu bila usumbufu wa baridi kali. Pia napenda msimu wa mvua. Kwa kiasi tu fulani kwa sababu mvua huleta uhai mazawa yenye ustawi na mazingira huwa ya kijani na yenye uzuri ya kwa kipekee. Msimu wa mvua pia unifanya nihisi utulivu sana. Ninaposikia sauti ya mvua ikianguka na hewa huwa safi. Sipendelei sana msimu wa baridi Kwa sababu unifanya nizjesikia mchovu baridi kali pia unisumbua na wakati mwingi Unipunguzia hamasa ya kufanya shuguli zangu za kila siku.

Mimi huweza kuwianisha kazi na maisha yangu ya kibinafsi kwa kueka mipaka wazi kabisa kati ya kazi yangu na maisha yangu ya kibinafsi. Mimi huweka muda maalumu wa marafiki na familia kila siku. Pia mimi hupanga pia muda wa kupumzika na kufanya mambo ninayoyapenda. Hii nimepata kuwa hunisaidia kuepuka kuchanganya kazi na maisha yangu ya kibinafsi. Na pia kama vile nimeweka mipaka kwenye wakati wangu wa kibinafsi, wakati wangu wa kazi mimi pia huweka muda binafsi. Na haswa kama vile nafanya kazi nyumbani Mimi hupenda kufanyia kazi kwenye chumba changu maalumu na mimi hupeana ushauri kwa wengine walio karibu Wasiweze kunisumbua kwa muda huo na vile vile ninapomaliza kazi yangu Wakati wa familia na marafiki Mimi pia hufanya hutenga muda huo muda huo uwe wa familia na marafiki bila tashushio yoyote Kwa njia hii ninafurahia maisha na pia kuwa na tija kazini.

Mimi huhifadhi pesa zangu kwa njia iliyo salama na iliyo rahisi pia ili kufuatilia ili nihakikisha usalama wa pesa zangu wakati wote Kwanza kabisa mimi huhifadhi pesa zangu kwenye bank. Kwa sababu unapata kuwa banki hunipa uhakika na usalama wa pesa zangu Pia kuna nidhamu ya kuo kutotoa pesa kama ziko kwenye banki na kuna uwezo wa kupanga matumizi yangu vizuri Pia mi hutumia sana banki ya rununu kama vile mpesa huduma za fedha kwenye simu unapata kuwa ni njia rahisi ya kuzipokea, ni njia ya urahisi kupokea wakati wowote bila usumbufu uwe pia naweka akiba kwenye kaunti ya rununu kwa sababu hunisaidia kuwa kuwa kidogo kidogo mara kwa mara pia bila kuhisi mzigo mkubwa. Njia hii pia hunisaidia kuwa na akiba kwa ajili ya mahitaji ya baadaye, mahitaji ya dharura na pia mipango yangu ya muda mrefu ya kifedha.

Na mkubuka sana mwalimu wa isabati, aliyeitwa Bwananjiru, ambaye alinifundisha nikiwa shule ya sekondari na aliniacha na kumbukumbu mzuri sana. Nilipenda sana namna alivyo kuwa akifundisha somo ya isabati kwa utulivu, ufafanuzi mzuri, na mifano ilio raisi kueleweka na kila mwanafunzi. Kupitia yeye nilianza kupenda isabati kwa sababu alifanya somo lionekane raisi na pia lenye kuvutia badala kuogopesha Alikuwa mwalimu wa kututia moyo sana na kutuonyesha kuwa tunaweza kufanikiwa siyo tuko isabati bila bali pia masomo mengine na kumbuka njinsi alivyosisitiza nithamu, bidii na kujiamini kama msingi wa kufaulu shuleni na hata maishani. Mpaka wa leo, mimi humkumbuka sana bwana njiru kwa kama mwalimu aliyekuwa na mchango mkubwa sana katika safari yangu ya kielimu.

Mimi hupenda sana kusimamia, kuliko kusimamiwa. Mimi ninapenda kupanga kazi na kuhakikisha kila kitu. Kinaenda sawa sawa, hii pia unisaidia husaidia timu kufanikisha malengo yake vizuri. Aidha pia hunipa nafasi ya kuongoza na kusaidia wengine ili kuboresha kazi zao. Kusimamia, kunanifanya nijisikie niko huru na pia na mwenye tiba sana kazini.

Mimi nina kipawa cha kujifunza mambo mapya kwa haraka na kuyaelewa kwa urahisi. Pia nina kipawa cha kuwasiliana vizuri na wenzangu, ku kueleza mawazo yangu kwa uwazi. Hasaa pale tunapokua kwenye ti, tunapofanya kazi kwa ti, kwenye timu. Pia napenda kusaidia wengine hasaa pale wanapohitaji maelezo au msaada fulani. Nina uwezo wa kufanya muda wangu wa kufanya kazi kwa nidhamu mzuri vile vile nina kipawa cha kuandika na kueleza mawazo kwa maneno rahisi. Vipawa hivi hunisaidia kwenye kazi, kwenye masomo na kwenye maisha ya kila siku.

Mimi hupenda sana sanaa ya muziki na sanaa ya filamu. Sanaa ya muziki napenda kwa vile inanipeleka kwenye dunia tofauti. Na unifundisha, napenda kuwa kwa kuwa inanifundisha na pia inaniburudisha kwa wakati moja. Muziki na upenda kwa sababu unanipahisia. Na hunisaidia haswa kupumzika wakati ninapofa, ambapo nimefanya kazi kwa muda mrefu. Unifanya nijisikie vizuri nikiwa na furaha na hufanya uzuni yangu iweze kuondoka. Sanaa hizi mbili hunipa msukumo wa mawazo mapya. Kwa jumla muziki na filamu, nisehemu muhimu kwenye maisha yamu.

La, sina ndege wa kufugwa kwa sasa na sijawai kufuga ndege wala kuku katika kipindi hiki cha maisha yangu. Sio kwa sababu sipendi kufuga ndege bali ni kwa sababu kwa sasa sina eneo la kutosha la au nafasi inayofaa kwa fugia vizuri nyumbani. Kuwafuga ndege kunahitaji nafasi, utunzaji mzuri na mazingira salama. Ambayo kwa sasa sina Hata hivo, nina nia na hamu ya kufuga wanyama hawa siku za usoni, endapo nitapata nyumba kubwa na kiwanja kidogo cha kuwafugia Nikifanikiwa kupata eneo hilo Ningependa kufuga ndege au wanyama wa nyumbani kama vile kuku, bata na wengineo Kwa njia iliyo salama na inayonipa ustawi mzuri.

Mimi napenda chakula kisicho na mafuta mingi kwa sababu kinasaidia mwili wangu kuwa na afya bora kunifanya njisikie mwepesi. Napata kuwa chakula chenye mafuta mingi unifanya njisikie mzito sana na wakati mwingine uchangia uchovu na usumbufu wa tumbo. Ninapendelea vyakula vilivyopikio kwa njia raisi kama kuchemuchwa au kupikwa kwa mafta kidogo ili kudumisha latha yake na afya yangu pia Ninaamini kuwa chakula kisicho na mafta mingi usaidia kuthibiti uzito na pia kuimarisha nguvu za kimwili kwa muda mrefu pia Hii unisaidia kuwa na nishati na kutosha kwa kazi zangu kwa kila siku bila kujisikia kulegea.

Kwa sasa sijawahi kujifunza kupiga gitaa, ingawa mara nyingi nimekua nikivutiwa sana na sauti yake na namna watu wanavyocheza mziki kwenye kwenye kwa ustadhi mkubwa. Nimekua nikifikiria kuwa kujifunza gitaa kunahitaji mda nidhamu na mazoezi ya mara kwa mara ambayo sina kwa wakati huu. Hata hivyo, ninapenda sana kusikiliza watu wakipiga gitaa na mimi huhisi nimetulia na kufurahia mziki huo unapochezwa vizuri. Naamini kuwa kupiga gitaa ni kipaji kizuri, sana kinachoweza kusaidia mtu kujielewa kujieleza hisia, na pia kuburudisha wengine. Iwapo napata mda, wa ziada na mazingira mazuri ninaweza kujifikiria kwanza kujifunza pole pole siku za usoni lakini.

Mimi kwa mara mingi natumia YouTube kuangalia video za aina mbali mbali, hasa za kielimu, za kiburudani na kuchekesha ambazo zinanifanya niweze kupumzika. Unapata kuwa video nyingi mitandaoni Mimi uweza kuzitazama kwa urahisi Nazipenda kwa sababu ni raisi kupata burudani na kujifunza mambo mapya kwa muda mfupi Pia mara nyingine napata nafasi kuangalia video za kuchekesha au za zenye burudani kwenye mitandao kama vile Facebook na Instagram Hasa pale napokuwa na muda mfupi Kwa filamu zenye muda mrefu na hadithi kamili napendelea huduma za mtandao kama Netflix ambapo ninaweza kuangalia filamu kwa utulivu nyumbani. Hivyo mtandao ya video hunisaidia kupumzika baada ya kazi na pia kunipa burdani ya aina tofauti kulingana na muda na hamu yangu.

Ninapofanya kazi ya ushirikiano na wengine, huwa nashirikiana kwa mawasiliano yenye uwazi. Kile mmoja wetu anajua majukumu yake na tunashirikiana kufanikisha malengo pia. Huwa napenda sana nikisikiliza maoni ya wenzangu na kutoa mawazo yangu kwa heshima. Aidha pia sisi hupanga kazi na kufuatilia maendeleo kila hatua na pia Pia nahakikisha kuwa nashirikiana kwa amani na kuepuka migogano. Hasa inayopatikana mnaposhirikiana kwenye timu. Kwa njia hii mimi hupata kuwa kazi ya timu inafanyika kwa ufanisi na kwa furaha.

La siwezi kuishi siku moja bila teknolojia kwa sababu ni sahemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku teknolojia hunisaidia kufanya kazi zangu za kila siku kuanzia kupanga majukumu hadi kutekeleza kazi zenyewe kwa ufanisi bila teknolojia unapata kuwa ningepata changamoto kubwa sana katika mawasiliano kufanya kazi na kupokea taarifa muhimu na kwa wakati Pia natumia teknolojia kupata habari, kujifunza mambo mapya na kuendeleza kibinafsi na kitaalumu kila siku. Kwa hiyo teknolojia ni si anasa kwangu bali, naihitaji kwa kuwa ni muhimu sana kwa kuendelea na maisha yangu na kazi kwa kila siku.

Mimi huoga maramoja kila siku Haswa pale ninapotoka kufanya mazoezi ama pale ambapo nilipokuwa na shughuli nje nje ya nyumba yangu ninapotoka nyumbani ama kufanya mambo ya shughuli nje mi huoga maramoja kama sivyo, basi mimi hupenda kuoga Kwa siku mbili naoga maramoja Kwa vile kama nimefanya kazi kwenye kwenye nyumba yangu kwa sababu kazi yangu naifanya nyumbani na nahisi kuwa mimi si mchovu jioni inapofika lakini pale enda kwenye chumba cha mazoezi ya kila siku basi mii uhakikisha ni meoga maramoja kwa siku.

Mimi hupendelea sana mfumo wa androidi kwa simu. Napata kuwa ni rahisi kutumia. Nina uhuru wa kurekibisha vitu ninavyotaka. Pia kuna programu nyingi zinazopatikana kwa urahisi kwenye mfumo huu. Napata kuwa simu nyingi za androidi zina chaguo na nyingi ni za bei rahisi. Si kama mfumo ule wa iPhoni ambao, ambao napata kupata simu wenye, yenye mfumo huo, unapata kwa bei kali. Unapata kuwa mfumo wa Androidi pia ni mfumo wa urahisi, ni rahisi kuutumia. Si kama mfumo mwingine. Kwa matumizi ya kila siku, mfumo hiyo, mfumo huu hunisaidia sana.

Uzoefu wakushangaza niliowai kupata, ni uzoefu wa kufanya kazi bila kuchoka, usiku kucha, usiku mchana na usiku kucha, pale nilipofanya kazi ya kupigisha kura, niliweza kufanya kazi, usi mchana yote, usiku mzima, na pia usiku huo mwingine bila kuchoka. Siku tarajia ningeweza kuzingatia kufanya kazi kwa muda murefu kama vile Kulikuwa na utulivu wa mawazo Lakini pale nilipo kuwa naimalizia nilikuwa mchovu wa ajabu Lakini nilimaliza kazi nyingi kuliko nilivyo panga Hapo ndipo nilipojua kuwa ninaweza kufanya kazi kwa muda mrefu na kufanya kazi yangu yenye ufanisi mkubwa.

Tabia ya watu inayo nichukiza sana, ni tharau na kutoheshimu wengine, kwani inanifanya inafanya hali kuwa mbaya na inavuruga mawasiliano. Sipendi sana watu ambao wanajiona wakubwa kuliko wengine na kushindwa kutoa heshima kwa watu wanao shirikiana nao, au watu walio karibu nao. Hali hiyo hunifanya nijiskie kutokuwa na uhuru kuzungumza au kushiriki mawazo yangu, Kwa sababu hao hawadhamini wenzao Pia watu wasio na heshima mara nyingi huleta mizozo isio ya lazima na hufanya mazingira kuwa yenye mivutano Kwa hivyo ninapendelea kuwa na watu wanaoheshimu wengine na wasio tharau wengine na kuna napenda sana kufanya kazi na watu kama wenye heshima na wenye wanao thamini wenzao.

Mimi hupenda kusherekea siku yangu ya kuzaliwa. Kwa njia yenye furaha pamoja na familia na marafiki wa karibu. Mara nyingi nakuwa na chakula kizuri nyumbani au kwenye sehemu tulioandaa kikiwa na vyakula ninavyovipenda na vichache vya kipekee. Uwa tunapiga picha, huwa tunacheka pamoja kushiriki hadithi za mwaka uliopita ili kuonyesha shukrani na familia kwa maisha na mafanikio yetu. Pia mara nyingine mimi napenda kupokea zawadi ndogo kutoka kwa wapendwa wangu ambao zinaonyesha upendo na mawazo yao kwangu. Siku hiyo ni pia ni muhimu kwangu kwa kutafakari mafanikio ya mwaka uliopita na kupanga malengo ya mwaka ujao kwa shauku pia na matumaini mengi Kwa jumla kusherekea siku ya kuzaliwa kunanipa furaha amani ya moyo na kuimarisha uhusiano wangu na wapendwa wangu.

Chakula chajadi, ni nacho kipenda ni mboga za kienyeji, ni kikila na ugali. Ninapenda sana ugali kwa sababu unishibisha pia na kunipanguvu. Mboga za kienyeji pia zinaladha nzuri na nizenye afya bora. Chakula hiki, unikumbusha nyumbani na maisha ya kijijini. Napenda zaidi kinapo pikwa kwa njia ya kiasili. Kwa ujumla chakula cha jadi hunipa furaha pia na amani.

Sipendi sana kuzungumza kuhusu siasa mara kwa mara, lakini kuna nyakati chache ninaweza kujadili mada hizo kwenye utulivu na heshima. Mara nyingi, nazungumuza kuhusu siasa na watu wa familia na marafiki wakaribu ambao wanaelewa kuwa maoni ya naweza kutofautiana bila ugomvi. Ninapenda mazungumzo ambayo yanakuwa na busara, yenye kusikilizana na yasio na asira au dharau kwa maoni ya wengine. Hata hivo, kuna marafiki wengine ambao wanachukulia siyasa kwa uzito sana na wanabeba mambo hayo moyoni kupita kiasi. Kwa watu wa inaio, inakuwa nivigumu sana kujadili siasa kwa sababu mazungumzo ya naezageuka kuwa mabishano badala ya kubadilishana mawazo. Kwa hivo, mara nyingi mimi uchagua kuepuka mada ya siasa ili kudumisha amaani urafiki na mausiano mazuri katiyangu na wengine.

Ndiyo, ninapenda kuenda pwani kwa sababu ni mahali pa kumzika na kubadilisha mazingira ya kawaida ya maisha yangu ya kila siku. Ingawa kuna joto kali sana kwa mara nyingi. Mimi hua najitayarisha mapema ili nisione usumbufu mwingi kutokana na hali hiyo ya hewa. Wakati mwingine kuna mbu wachache au kelele katika maeneo yenye watu wengi. Lakini hilo halinifanyi niache kufurahia kuenda pwani Napenda sana kuona bahari, kusikiza sauti ya mawimbi na kuhisi upepo mwanana unapovuma kutoka baharini Pia pwani hunipa nafasi ya kufikiria ya kupumzikisha akili au kujisikia huru mbali na majukumu ya kazi Kwa ujumla licha ya changamoto chache zilizopo bado napenda sana kuenda pwani na nafurahia sana kila ninapopata nafasi ya kuenda huko.

Hapana, sipendi sana kusoma gazeti kwa sababu siku hizi taarifa nyingi zinapatikana kwa urahisi sana kutumia mitandao ya kijamii na tovuti za habari. Huwa naona kuwa hakuna haja ya kununua gazeti ilhali habari zile zile. Ninazipata haraka kwenye simu au kompyuta na bila kusubiria. Pia mitandao hunipa taarifa mpya kwa wakati huo huo. Tofauti na gazeti ambalo hutolewa mara moja kwa siku unapata kuwa gharama ya kununua gazeti na kubwa kwangu kulingani nikilinganisha na kutumia mtandao ambao ni bei nafuu na wakati mwingine ni bure kabisa Kwa kutumia mtandao naweza kusoma habari nyingi kwa wakati moja kutoka maeneo pia tofauti na kuchagua ninachotaka kusoma bila ya kukoma kwa sababu hizo zote sipendi kununua gazeti wala kusoma gazeti na napendelea kupata habari zangu kupitia kwenye mtandao.

Utotoni nilipenda sana kucheza na wenzangu kila siku. Mara nyingi tulijumuika kwenye michezo mbalimbali ya kinyumbani na nje. Nilipenda pia kuenda kuogelea kwenye mito ya karibu na kujaribu michezo ya maji pamoja na marafiki zangu. Jambo lililonifanya nijisikie kuwa na uhuru sana na furaha tele. Mara nyingine tulikuwa tunapanda miti au kuenda kuwinda wanyama wadogo. Kama vile sungura na misuli na wanyama wengine wadogo wadogo Jambo hilo lilikua lenye burudani kubwa sana kwetu tukiwa watoto Nilifurahia pia kushiriki michezo ya kuigiza na michezo ya nyumbani ampapo kila mmoja alicheza nafasi yake na tuka tulikuwa tunacheka sana Zaidi ya yote, nilipenda kula pamoja na wenzangu baada ya michezo, tukishirikiana chakula na kuendelea na hadithi na vichekesho Kumbukumbu hizo za utotoni zimenifanya niwe na furaha tele na kunifundisha umuhimu wa kucheka kushirikiana na kufurahia maisha hata kwa vitu vidogo.